Nina malengo makubwa sana na kazi yangu wabunifu wa michoro. Natamani kazi yangu iwafikie watu wengi sana iweze kuelimisha, iweze kubadilisha jamii niliyopo. Hasa jamii yetu ya kiafrika. Natamani sana kutumia kazi yangu kufikisha ujumbe kwa kila mtanzania. Hawezi kujua kitu gani anatakiwa kufanya. Ni hasa ujumbe wa ukumbozi kwa hali ya ingume ya kimasini.

Timu nayopenda ni Manchester United. Nimeanza kushabikia tangu nikiwa mtoto mdogo sana. Ni kama nikuwa na umri miaka kumi na moja hadi kumi na mbili. Na ina michezo mingi sana ambayo siwezi kuisahau mingi mno. Lakini ambao naukumbuka karibu zaidi hauja cheza kwa siku nyingi. Nikama miezi mitatu nyuma, Manchester ilicheza na Lione.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kusaidiana na watu wengine, pia kutoa mchango wangu pale panapohitajika. Mfano kwenye huduma za kijamii, mfano sherehe, misiba, usafi wa mazingira na vitu vingine, michezo, mambo mengi sana nashirikiana na jamii yangu, ulinzi, vitu vingi mno nashiriki katika jami yangu.

Mchezaji wa mchezo nayempenda ni mchezaji wa mipira, au mpira jina lake laitwa Cristiano Ronaldo. Kwangu namwona kama ni mchezaji bora, wa muda wote. Nimekuwa nikimuangalia, toka nilipokuwa mdogo. Na, ndio mchezaji aninivutia sana mimi kutazama mpira. Mchezaji ninayempenda, ana mafanikio mengi katika mpira hadi leo namtazama. Japo analekea kustaafu naona, lakini mchezaji ninayempenda sana.

Natumia vyote kwa pamoja, ila mara nyingi natumia wifi kwa kuwa muda mwingi na kuwepo nyumbani na ofisini natumia wifi. Lakini muda ambao, sipo katika hayo maeneo, ndiyo ninatumia data ya simu. Ila kwa muda mwingi sana natumia wifi, ila naeza kusema pia natumia vyote kwa pamoja. Kwa sababu data ya simu pia, nimekuwa nikitumia mara nyingi.

Ndiyo, mimi ni mbunifu wa michoro, na mara zote kwenye ubunifu wangu, napenda sana kuja na vitu vipya, mawazo mapya, na napofanya kazi yangu yote, napenda kubuni kitu kipa ambacho kitafikisha, ujumbe kwenye jamii nayokusudia, lakini pia kiwe kinavutia. Mimi ni mtu mbunifu, na kazi yangu kubwa ni ubunifu wa michoro. Naipenda sana kazi yangu, napenda sana nifanye kitu ambacho. Itakuwa kigeni machoni kwa watu na kila kitu kivi kila siku ni kipya nacho kunivutia.

Njia anayotumia kuwakaribisha wafanyakazi wapya, hasa hasa ni kuwa karibu nao, kuwaelekeza, kuhakikisha na kuwa na mazungumzo nao ya mara kwa mara, kuwaonyeshe mazingira ya kazi, kuwafanya watuone sisi, si watu wapya kwao, kutufanya watuone sisi, ni watu wa kawaida kama wao, watuzoe mapema, ili kudumisha ule ushirikiano. Ndio mbinu kubwa anayotumia kwa wafanyakazi wapya.

Naupenda mtaa wangu kwa sababu watu ni wana ushirikiano sana na ni wakarimu. Pia watu wengi wana moyo wa kusaidiana. Nakumbuka zamani nilipokuwa mtoto, unaeza siku, mzazi hana, pesa, labda, lakini unaeza ukaenda kwa dukani. Ukaongea na muuzaji, bwana tumepungukiwa kitu hichi, tumepungukiwa kitu hichi, tunahitaji, baadaye tukakurejeshea, tukipata pesa. Na wakakusaidia bila ku.

Asuburi napendelea sana kunywa kahawa. Sababu naonaga nikitumia kahawa muda asubuhi inanifanya kidogo nakuwa mchangamfu tofauti na vinywaji vingine. Hivyo napendelea sana kahawa. Nikishindwa kupata kahawa supu labda. Hila kahawa ni kinywaji ambacho kwangu ninakipendelea sana wakati wa asubuhi.

Ndio kwa upande wangu na napenda sana kujifunza teknolojia mpya. Hata kazi yangu nayoifanya ipo kwenye moja ya tawi ya teknolojia. Hivyo ni naposikia teknolojia mpya fulani ipo. Mara nyingi nakuwa na ile hamasa ya kujaribu. Napenda sana kujifunza vitu vipya. Ni moja ya vitu vinavyonifanya nipendelee hasa kufuatilia teknolojia dunia inaedaje. Dunia imefika wapi.

Ndiyo, anapendelea sana kujaribu vyakula vipya. Ni kitu kizuri sana kwa upande wangu. Kuna baadhi ya vyakula pia vimekuwa vikinitamanisha sana kuvijaribu ila sijapata bahati. Natamani sana kujaribu vyakula vya watu wa asia sana sana. Vyakula vya wachina, vya wakorea. Natamani nipate uwezo wa kujaribu. Japo, sijawai kupata nafasi, ila ni moja ya vitu vinavyo. Naitamanisha sana kuja kujaribu.

Kuna kundi kubwa kidogo la watu walionifundisha. Siwezi kusema jambo ila ni mambo muhimu. Nikianza na wazazi wangu, kwa asilimia kubwa nimekua nikikaa nao. Hawa hunifishia sana sana nidhamu, kujua hichi kitu kibaya, hichi kitu sifanyi, hichi kitu fanya. Pia kuna walimu wangu, kwote nilipopitia walimu pia wamefanya. Mambo mengi sana kunifundisha vitu mbali mbali, elimu ya darasa, elimu ya.

Muda wangu wa bure na utumianga sana sana katika sehemu mbili ya utatu moja kwenye michezo, hasa mpira, mbili, kwenye kutazama filamu na katuni. Katuni hizi sasa za kijapani zile zina mafunzo sana. Huwa ni moja vitu navipendelea sana kwenye muda wangu wa bure. Ila kitu kikubwa zaidi ni michezo. Huu ndiyo muda natumia kucheza mpira, kutazama mpira, na kufanya mambo mengine yanayohusu michezo. Michezo na filamu.

Lengo langu kazini ni kujifunza, kupata uzoefu, kushirikiana na mwisho wa siku nikipata hivi vyote niweze kuanzisha kampuni kubwa kabisa la ubunifu wa michoro ambalo nadhani itakuwa inafahamika, Tanzania, Afrika, nikiweza narudi ndani kwa jumba la taka. Niweze kuwafikia zaidi watu, wengi zaidi kupitia kazi yangu na kitu ninachokipenda natamani.

Chakula kikuu ninachokipenda ni biriani kuku. Mara ya kwanza kukila, ilikuwa ni zamani kidogo nilikuwa na umri kama wa miaka sita saba. Nakumbuka nilitembelea, shangazi yangu alinipikia hicho chakula. Toka siku io nilikipenda kilinivutia. Ni chakula ambacho na nakula mara nyingi sana kila ninapopata nafasi. Na hata mara ya mwisho kutumia.

A simu yangu kwa asilimia kubwa natumia kwa mawasiliano kuwasialiana na rafiki zangu, ndugu, wazazi, hivyo. Na kidogo kupata taarifa naeza kupitia mitandao mbali, instagram, tiktok, hivyo. Kwa hiyo ni hoja kuu sawasawa ni mawasiliano. Sidhani kama natumia simu yangu kwa vitu vingini sana, hasa ni mawasiliano kwa upande wangu.

Mimi kupandao napendea sana harufu ya maua. Moja ya harufu inanifanyanga ni nijisikia vizuri sana. Kuna baadhi ya maua yanatoa harufu nzuri. Jina lake nimeisahau lakini nikisikianga harufu ya maua. Hasa pahali mvua imetoka kunyesha. Kuna ile harufu inapita ya maua hua inanifanya. Nijisikia vizuli sana.

Ndiyo nimai kushudia tamasha la mziki, nimai kuenda tamasha la mziki wa hizi bongo flavor pia nimai kuenda tamasha la mziki wa injili. Lakini lilo nivutia zaidi ilikuwa ni tamasha la mziki wa injili. Ilikuwa ni mkesha wa mwaka mpya, ambapo tupo mwaka huu. Nakumbuka ilifanyika eneo la kijitu nyama daresa. Ilikuwa ni moja kati ya tamasha ya kuvutia sana. Tamasha lilikuwa limechangamka waimbaji walikuwa wanamohali nilifurahia sana hiyo siku.

Ndiyo napenderea sana kukimbia mimi ninapenderea michezo na ni mchezaji wa mpira kwa hivo. Kukimbia ni sehemu ya mchezo kwaio napenda sana kukimbia na napenda sana kufanya mazoezi ya kukimbia. Kila ninapopata muda najitahidi sana niweze kufanya mazoezi ya kukimbia ni moja ya vitu ambavyo navipenda pia.